Ninapenda kwenda kuogelea wakati wa jua kali kwa sababu hunisaidia kujiburudisha, kuogelea hunifanya nijisikie huru na kupunguza uchovu unahosababishwa na joto kali. Pia hunipa nafasi ya kutumia muda na marafiki wangu na kufurahia hali ya hewa na pia kuona mandhari mema, badala ya kulalamika kuhusu jua.